Ninapenda kufanya kazi na wengine kwa sababu inanipa nafasi ya kubadilisha mawazo, kujifunza kutoka kwa watu tofauti na kufanikisha malengo kwa ushirikiano. Kufanya kazi katika timu kunasaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi na kutatua changamoto za njia kwa njia bora.

Mafanikio niliyaopata kazini ni pale nilipofanikiwa kumalizia miradi muhimu kwa ubora na kwa wakati na kushirikiana vizuri na wenzangu pia ninaweza pia nawesa kupata ujuzi mpya na nafasi za kuonge kuongosa ambazo zimenisaidia kukua kitaalam.